Timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimarekani ninayoipenda zaidi ni Kansas City Chiefs Nimevutiwa na timu hii kwa muda kwa sababu inaonyesha mchanganyiko wa nidhamu ubunifu na ari ya ushindani kila inapocheza Chief Si timu inayotegemea bahati tu ni timu inayocheza kwa mpango kasi na uwelewa mzuri wa mchezo Jambo linalo nifanya nifurahie hata zaidi. Sababu kubwa inaonifanya niende niipende Kansas City Chiefs ni mtindo wao wa uchezaji. Wanacheza kwa kujiamini hawakati tamaa, kirahisi hata wakiwa nyuma kwa alama na mara nyingi huonyesha uwezo wa kubadilisha matokeo ya mchezo gafla. Pia napenda jinsi wanavyoweka, wanavyowekeza katika wachezaji wao. Na kujenga tumu inayofanya kazi kama mfumo mmoja, si mtu mmoja mmoja. Hii inanipa hisia kwamba wanadhamini ushirikiano kuliko umaarufu wa mtu binafsi. Mchezo, mkubwa ninaukumbuka sana ni Super Bowl walio shinda kwa ushindani mkubwa. Ambapo walionyesha uimara wa akili na mwili hadi dakika ya mwisho. Ilikuwa ni mechi iliyokuwa na pressure kubwa. Lakini walibaki watulivu na kuonyesha kwa kwanini wanaitwa timu bora Nilipo uangalia mchezo huo nilihisi msisimko mkubwa na hata mvutano Kwa sababu haikuwa wazi nani angeibuka mshindi hadi mwisho Mchezaji ninayempenda zaidi kwenye timu hii ni Patrick Mahomes ninampenda si tu kwa sababu ni quarter back la mahini Bali pia ni sababu ya mtazamu wake wa uongozi Anauwezo wa kufanya maamuzi ya haraka, kubadilisha mkondo wa mchezo na kuwahamaisha kuhamasisha wachezaji wenzake uchezaji wake unaonyesha ubunifu, ujasiri na akili ya hali ya ju ya mchezo Jambo linalo, nifanya ni mkumbuke sana na nimkubali Kila timu yangu inapocheza nahisi msimko matumaini na wakati mwingine wasiwasi mzuri Nena ya wasiwasi unaofanya ufurahie mchezo zaidi nahisi fahari kuvaa au kuunga mkono timu ninayoipenda na hata wakipoteza bado nahisi wamejitahidi kuangalia chiefs wakicheza hunifanya nihisi kama sehemu ya jamii kubwa na mashabiki wanaoshiriki furaha maumivu na ushindi pamoja.

Kwa kawaida, mimi hulala kati ya masaa sita hadi nane kwa usiku. Ingawa idadi hiyo hubadilika kulingana na ratiba na hali ya siku husika. Kuna siku ambazo mimi hulala mapema na kupata usingizi wa kutosha, hasa ninapokuwa nimechoka sana kimwili au kiakili. Lakini pia zipo siku ambazo mimi hulala kwa masaa machache zaidi kutokana na majukumu, mawazo mengi au kazi zinazo hitajika kukesha. Ninapopata nafasi ya kulala kwa masaa ya kutosha, hasa karibu masaa saba au nane, nahisi tofauti kubwa katika mwili na akili. Huamka nikiwa na nguvu, huamka nikiwa na hali nzuri ya kuanza siku. Usingizi nzuri hunisaidia kufikiri na kwa uwazi, kufanya maamuzi bora, na kuwa na subira zaidi inapokutana na changamoto za siku. Ndiyo maana ninaamini usingizi ni sehemu muhimu sana ya afya, sawa na chakula na mazoezi.

Kwa kawaida mimi huenda mahala pa ibada mara moja kwa wiki. Lakini kuna nyakati ambapo huwa zaidi au chini ya hapo kulingana ratiba na hali ya maisha kwa kipindi usika. Kwangu kuenda mahali pa ibada sijambo la kulazimishwa tu bali ni nafasi ya kutulia, kujitafakali na kuimarisha upande wa kiroho. Hata kama wiki imekuwa na shughuli nyingi au changamoto muda huo hunisaidia kurudisha mwelekeo wa mawazo na hisia zangu. Kunavipindi ambavyo nahisi hitaji kubwa la kuenda mahali pa ibaada mara nyingi zaidi. Hasa ninapokuwa nikikabiliwa na maamuzi magumu msongo wa mawazo au wakati wa shukrani. Baada ya jambo, njema kutokea. Katika hali kama hizo, ibada hunipa amani ya ndani na kunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi kuliko ya kila siku. Za moyo na akili. Hata hivyo, pia kuna nyakati ambazo siwezi kufika mara mara kwa mara kimwili. Labda kwa sababu ya kazi, safari au majukumu mengine. Katika hali hizo, bado mimi hujaribu kudumisha uhusiano wa kiroho kwa njia nyingine. Kama kutenga muda wa kutafakari au kusali kibinafsi. Kwangu muhimu zaidi ni siibada kwa mara Ninapenda mahali pa ibada bali maana ni umakini ninao weka katika imani yangu. Napenda pia kuenda mahali pa ibada kwa sababu ya hisia ya jumuia. Kwa pamoja na watu wengine wanaoshiriki imani na maadili yanayofanana na hunipa nguvu na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Kusikiliza mafundisho nyimbo au hutuba hunipa msukumo wa kuwa mtu bora katika maisha ya kila siku.

Kwa kawaida wikendi kwangu ni muda wa kurejesha nguvu na kujipa nafasi ya kupumua bada ya wiki yenye shughli nyingi Mara nyingi huanza wikendi kwa kufanya mambo ambayo siku za kazi huwa sipati muda wa kuyafanya kama kulala kidogo zaidi asubuhi au kuunda mazingira yangu ya nyumbani kwa utulivu huu ni wakati ambao sihitaji kukimbiza na ratiba, hivyo huupa umuhimu mkubwa kama sehemu ya kujijali, sehemu kubwa ya wikendi yangu hutumika kuhusiana watu wa karibu kama familia au marafiki Tunaeza kukutana, kuzungumza kwa muda mrefu, kushiriki chakula au hata kufanya matembezi mafupi pamoja muda huwa kijamii hunisaidia kujisikia nimeunganishwa na wengine na kunikumbusha umuhimu wa mahusiano katika maisha. Jambo ambalo wakati mwingine usahaulika katikati ya kazi na majukumu. Pia miutumia wikendi kufanya mambo ya binafsi au ya kujifunza kama kusoma kusikiliza mziki, kuangalia filamu, au kujifunza ujuzi mdogo mdogo unaonivutia. Wakati mwingine huwa napanga wiki inayofuata Nikitafakari mambo ya liopita na kueka malengo mapya hii hunipahisia ya udhibiti na maandalizi kabla ya kwanza wiki mpya Kuna wikendi ambazo uchagua kupumzika kabisa bila kufanya mengi Asani inapoisi nimechoka sana katika hali kama hizi hata kukaa kimia nyumbani kutazama dirishani au kusikiriza radio kuna nitosha Si lazima weekendi yu ya shugli nyingi ili yu ya maana Mara nyingi utulivu wenyewe ni zawadi.

Pangu mimi nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku Hii ni si kwa sababu ya ladha peke yake ni kwa sababu ya urahisi utofauti na kumbu kumbu ninazoviunganisha nayo kuku ni aina ya nyama ambayo naweza kuila mara nyingi bila kuchoka kwa sababu inaweza kupikwa kwa njia nyingi utofauti na bado ikawa tamu kila wakati Kwanza kabisa napenda nyama ya kuku kwa sababu ni nyepesi tumboni Ikilinganishwa na baadhi ya nyama nyingine ni kila kuku mchana au jioni Nahisi nimeshiba Lakini si mzito au mchovu Hii inanifanya nione kama chaguo bora kwa siku za kawaida hasa ninapokua na shughuli nyingi au ninahitaji kuendelea kuwa makini baada ya kula Pili njia ya kupika kuku ni nyingi sana na kila njia inaleta ladha tofauti Napenda kuku wa kukaanga na kuchemsha kwenye supu Kwa kuchoma au hata waliopikwa kwa mchuzi mzito wenye viungo Kila aina ya mapishi huleta hisia mpya na inanifanya nijisikie kama na kula chakula tofauti Kila wakati hata kama ni nyama ile ile sababu nyingine ninayoipenda nyama ya kuku ni kwamba ni rahisi kuipata na kuandaa haichukui muda mrefu kupika kwa kama baadhi ya nyama nyingine na inaweza kuandaliwa hata kwa haraka bila kupoteza ladha hii ni muhimu sana hasa katika maisha kila siku ambapo muda huwa mdogo pia kuna kumbu kumbu za kifamilia ninazo ninazo nifanya nipende kuku zaidi mara nyingi katika mikusanyiko ya familia au sherehe ndogo ndogo kuku huwa sehemu ya chakula kikuu Hivyo ninapokula kuku hunikumbusha nyakati za furaha kushirikiana na vicheko mezani. Hata hivyo hii haimaanishi sipendi nyama nyingine kabisa. Wakati mwingine hufurahia nyama ya ngombe au mbuzi hasa inapopikwa vizuri kwa na kwa hafla maalumu. Lakini kama ningechagua nyama moja ambayo naweza kula mara nyingi bila kusita, basi ni nyama ya kuku.